Mimi hupenda kucheza mchezo, hasa mchezo wa mipira, na mimi hucheza nambari kumi, huwa mimi ni beki. Mpira unapokuja, mimi huweza kuupiga vizuri sana, na kuurudisha vizuri sana. Kwa sababu, mimi kama beki mashuhuri, beki nilie na ujuzi, huweza kupiga mpira kwa nguvu, kwa dhati sana, na ninaupenda mchezo wa mpira sana tena sana.

Mradi mpya kazini, mimi huanza kwa utaratibu, nilioupanga. Kwanza nahakikisha, nina vifaa, vinavyofaa, nina pesa zinazohitajika. Nina muda mwafaka, na muda mzuri wa kuanza, mradi huo. Na pia nimetenga muda mzuri wa jinsi ya kuanza. Na pia nimetenga muda jinsi ya kuendeleza nitakapouanza? Utaka? Utaendelea vizuri?

Naam, ninaishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa mahali mahali ambapo nililelewa vizuri na wazazi. Kwa hivyo, nimeweza kufanya uhusiano mzuri na wazazi ambao hunilinda vizuri na hunichunga vizuri. Wazazi wangu ni wazazi wazuri. Mahali ambapo nilipo zaliwa pana mazingira safi, maji safi, umeme safi, ulio na mguvu safi, na mambo mingi sana. Naam.

Katika jamii ningependa kuona vijana wamefanikisha katika ndoto zao, na pia vijana hawatumii mihadarati, pia kwenye jamii ningependa kuona umasikini umeisha, wanapata angalau, wanafanya kilimo vizuri, wanafanya miradi ambayo huleta pesa. Hayo ni maendeleo ningependa kuona kwenye jamii. Maendeleo hayo ni muhimu kwa sababu hufanya jamii kuwa bora na pia hufanya jamii kusimama. Katika kitengo kikubwa cha kufanikisha jamii yenye maendeleo huwa ni jamii nzuri sana. Na ni jamii ambayo huwa imejipanga. Asanteni.

Ninapenda kuvaa nguo za vitambaa zilizoshonwa. Hizi nguo huonyesha mtu ana heshima zake. Na huyu mtu ana kwa sababu nguo hizi hunitoa kiheshima. Na hunifanya mimi kusimama vizuri na nguo zinazong'ara vizuri ni nguo zinazopendeza. Huwa hazina aibu yoyote. Bali humpa mtu heshima. Na muaraba mzuri sana. Mtu anapofanya kitu vizuri sana.

Mimi napenda hesabu, napenda hesabu la kuongeza, kutoa, kuzidisha kwa sababu hesabu, huwa humfanya mtu akiliyake kuchangamka. Hivyo hivyo basi, hufanya akiliyangu kuchangamka sana tena sana. Huwa mimi hufanya kazi ya hesabu wakati nimepumzika. Sina chochote kinacho nipea pressure, kinacho nipea wasiwasi. Hesabu ni naipenda sana na huwa naichangamkia sana.

Mara nyingi wikendi, mimi huwa napumzika nyumbani. Kuangalia miradi, ninayo anzisha kwa sababu, kazini huenda kuanzia jumatatu hadi ijumaa. Siku za wikendi, mimi hupumzika nyumbani. Kuangalia miradi tofauti tofauti. Kuangalia jinsi watoto wanavo endelea. Kuangalia jinsi minyama inavyo endelea. Hivyo basi siku nyingi za wikendi mimi hupumzika, mimi huketi pale na kueka mambo kwa ustaarabu kuangalia bibi anavyo pia endelea.

Na mimi hununua vitu kutumia simu, haswa kwa kulipa vitu vya mtandaoni. Eee ni navyo lipa kwa sababu kutembea na pesa, huwa ni uwa si raisi sana na huwa si vizuri sana kwa sababu kuna uvamizi. Napo tembea simu yangu ina nambari ya siri. Hakuna mtu atakaijua una pesa. Pia kununua kutoka kwa mtandao kwagiza kitu kutoka mbali, mimi hutumia simu na pia kupata kitu kama voucher, kitu kama mda mawasiliano, mimi hutumia simu.

Mimi huweza kusikia maoni kutoka kwa watu, na pia huweza kufanya uchunguzi na kuona ni kweli wanachokisema. Kwa sababu siwezi peperuka na maoni ya watu tu hivi hivi mbali huweza kuyachunja na kuyasikia vizuri. Kwa sababu nikiyasikia vizuri, mimi huweza kujua ni nini wanachokizungumza na ni nini wanachokisema.

Naam na shughulikia makosa kazini, makosa yanapo tokea, mimi huwa kipaumbele kuelewa kiina cha makosa kutokea, na pia sikuwi waharaka wahasira. Mimi huweza kujikaa chini na kufikiria jinsi ya kutatua makosa hayo. Kwa sababu utakapo fikiria jinsi ya kupata suluhisho ama suluhu katika kosa, mwishowe litakuwa nitendo nzuri. Kosa si kosa, bali kurudia kosa, ndiyo kosa.

Sera ya kampuni ya huwezesha kuwasiliana na wafanyakazi vizuri, hiyo ndiyo sera muhimu ya kampuni. Wakati unapopata kampuni inawasiliana na wafanyakazi, wafanyakazi wanaelewana na waliowaajiri, hivyo ni vizuri sana. Kuliko ambapo pale, wafanyakazi hawaelewani chochote na hawafanyi kazi nzuri inavyofaa. Sera hiyo huwa ya sana na tena ya maana kupitisha mawasiliano vizuri.

Napenda kununua vitu dukani. Haswa kwa sababu vitu vya duka huwa havi haviendi vibaya ama haviharibiki kwa sababu vimeeza kuekewa kemikali nyingi ambazo huvitunza. Pia vitu vya duka huwa vitu vizuri na pia huwa vitu ambavyo vimeboreka. Vimepitia pia viwango vya kuhakikisha viko sawa.

Naweka neno siri salama ili kuzuia wizi wa fedha na pia ili kuzuia uchunguzi wa simu yangu ama kipatakilishi changu. Neno siri huwa nzuri sana, huweza kuzuia mambo mengi, huweza kuzuia mtu kutoibiwa, huweza kuzuia mtu usalama wachombo cha kiteknolojia. Hivyo basi mambo huwa.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi kwanza hualika marafiki, wanapokuja huniletea zawadi kem kem, zawadi kama maua, na pia mimi hununua keki na pia huwa na ngoma ya kukata densi ili kusherehekea siku yangu. Tunapokula vyakula vizuri ambavyo hupikwa kwa ustarabu na kwa ustadi mkuu mimi huweza kufanya, na sasa kuwafanya marafiki wangu wakasherehekea wakajihisi wako nyumbani wanapokuwa na.

Naam napenda kucheza ngoma kwanza kusakata densi kwa sababu hufanya viungo vyangu vya mwili kukua nyororo na pia kufanya mazoezi ya kiuno. Naam pia mimi hupenda kucheza ngoma ambayo hunifurahisha zaidi hunifanya pia nikakua mkakamavu sana na mtu mwenye furaha zaidi kabi.

Faraga yangu ya mtandaoni mimi huweza kufanya iwe nzuri na pia kukua ambayo inamandishi mengi. Kwa sababu faraga yangu mtandaoni ni kitu ambacho ni nacho kiona, ni kitu ambacho wengi watakitazama kuhusu mimi. Kwa hivyo namna hivyo faraga yangu huwa na mambo mazuri ambayo yanapendeza.

Jinsi ninavyo kunywa chai yangu naiweka chai yangu kwa kikombe safi. Kwanza chai yangu huwa ni kazi chai nzito chai yenye ladha tamu. Napenda kunywa chai yangu asubuhi. Kitu ambacho mimi huongeza ndani huongeza majani na pia huongeza sukari ambayo huifanya kuwa tamu. Napenda kunywa chai yangu nyumbani wakati ninapo kuwa ni meamka asubuhi. Kwa sababu ni mazoea ni napokosa kunywa chai nahisi vibaya sana. Mwili wangu hauko sawa kabisa.

Mahusiana ambayo ni nayo na wazee wangu ni mahusiano mazuri sisi huongea kwa ukaribu sana na hujadiliana mambo muhimu sana. Mimi huwa kijana mzuri kijana mwelevu niliye na mpambano mzuri wa mambo mingi. Na hivyo basi mimi hukubali wa nipee maarifa yao na pia mimi huketi chini kuwasikiliza sana. Uhusiano huu umejenga mambo mingi katikati yetu, mambo ya maendeleo na mambo mingi ya maadili.

Naamu napenda kwenda pwani kujivinjari, kuvaa vizuri, kutembea vizuri kwa sababu napenda kuona mazingira tofauti. Mazingira ambayo yana maeneo mazuri ambayo yanapendeza zaidi. Napenda pwani kwa sababu napenda bahari ya shamu. Kuona huko bahari ambavyo jinsi bahari ilivyo bahari ya kiindia. Naamu napenda kwenda puwani.

Mimi hunywa glasi nane kwa siku, hivyo basi kila saa la siku lazima ninywe glasi. Kwa sababu maji husaidia sana mwili kuskuma damu na mwili kufikiria vizuri. Nilianza uraibu huu ambapo nilijua umuhimu wa maji mwilini pia hufanya akili kufanya kazi vizuri. Maji mengi ni vizuri sana haswa kwa mtu anayetumia anayetumia matunda pia matunda huongeza.

Ninachopenda kufanya na familia yangu ni kulima na pia kukaa mahali ambapo ni pazuri. Mahali ambapo pana tunafanya kazi ambayo ni nzuri tunalima shamba. Tunapanda mimea tunacheka pamoja na pia tunapiga gumzo pamoja kwa sababu kuleta uhusiano mzuri na dada ndugu baba bibi mwanamke.

Naam, nimewai kufuga mnyama, mnyama kama ng'ombe, ng'ombe ambaye hutoa maziwa kwa sababu ninapofuga mnyama huyu ng'ombe huyu hua ananipea maziwa mengi ya kiasi kingi sana. Mnyama huyu hula nyasi, chakula chake ni nyasi na pia anapofugwa, huwa anafugwa mahali ambapo kuna nyasi nyingi. Kwa sababu yeye hali chochote mbali ni nyasi tu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya utulivu. Hekima ya kujitegemea pia. Na hekima ambayo ya kukua mtu ambayo ana maadili mazuri. Na pia hekima ya mtu kua mkweli. Kwa sababu hekima hizi siyo tu heshima za kibinafsi bali hufanya mtu kuaminika na pia mtu kuongeza maadili mazuri.

Aliyenifundisha jambo muhimu, ni babu yangu, babu yangu aliyekuwa mzuri sana, alinifunza jambo la ku, la kujitegemea, kwamba mwanaume unafaa, ama mtu yoyote unafaa ujue jinsi ya kujitegemea, unapo tu fikisha umri wa miaka kumi na minane, na kuenda juu, unapo tu fikisha umri huu, wafaa ujue jinsi ya kujitegemea, jinsi ya kujisimamia kama mtu binafsi.

Ninavyowainisha maisha ya kibinafsi nina mda ambao ninautenga kwa ajili ya maisha ya kibinafsi. Maisha ambayo pia mda wa kazi nautenga. Wakati wa wikendi mimi hushugulika na maisha ya kibinafsi na pia wakati wa kazi wakati mwingine mimi hua na off. Wakati wa mapumziko kazini pia hapo ninashugulika na maisha ya.

Napenda kuwasiliana na watu kutumia njia ya simu au rununu. Kwa sababu nikitumia njia ya simu au rununu uwa raisi sana kufikia watu waliombali zaidi na mimi. Na pia ku kueza kujadiliana maswala muhimu ambayo singeeza kutembea kuafikia. Nikifanya hivo kutumia simu mimi huweza kuwa mtu ambaye nina unafuu kiasi kufikia mawazo ya.

Kinacho nipa motisha kaziini ni kuona mambo ambayo nimeyafanya. Kupitia kazi hiyo kwa mfano miradi ambayo nimeifanya kupitia kwa kuifanya kazi yenyewe. Na pia kazi ini kinacho nipa motisha ni kufanya kukua na kundi la watu ambalo tunashirikiana nalo, tunafanya mambo muhimu sana. Katika kazi yangu mimi pia hupenda, watu ambao wanao wajibika pia ndiyo hunipa motisha zaidi.

Masaa ninayolala kwa kawaida ni masaa manane, kwa sababu masaa manane hufanya mwili kuwa mzuri na mwili kuwa nyororo haswa. Mwili ambao huwa na mambo mazuri mazuri huwa mwili ambao umechangamka. Na mwili ambao hauna magonjwa pia pia hufanya akili kuwa sawa kufanya kazi vizuri sana.

Timu ninayoweza kushiriki katika mpira wa miguu. Ni timu ya Manchester City ambayo iko huko ughaibuni. Nilianza kuipenda timu hii kuanzia mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na kenda. Mchezo ambao ulinishangaza kwa timu hii ni mchezo ambao ulikuwa timu hii ilikuwa imeweza kujinyanganyia kinyanganyiro. Mchezaji aliyenipendeza katika timu hii alikuwa anaitwa Aguero. Nahisi vizuri timu hii inaposhinda na inapofanya mambo mambo magu.

Naam napenda kufanya kazi ya nyumbani. Kazi hizi ni kama kuosha vyombo kupiga deki na kusafisha watoto. Kazi ya nyumbani pia hua kazi njema sana. Kwa sababu hufanya mtu kukua mtu ambaye anajituma na pia mtu ambaye anapanga mudawake vizuri. Kazi ya nyumbani hufanya mtu kuwa mtu bora. Hivyo basi mimi naipenda sana. Kwa sababu kazi ya nyumbani kama kupigadeki hufanya mtu kuinama inama hivyo basi huu hata ni kazi ya kufanya mazoezi.

Naam napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kupitia kwa teknolojia mpya mimi hujua mambo mageni ambayo mtu anafaa kujua. Kwa mfano jinsi ya kutumia chat GPT na pia jinsi ya kutumia kama teknolojia ya mitambo, teknolojia ya bunduki, teknolojia ya upishi, mimi hujaribu sana.

Mimi napenda kusimamia, kwa sababu kwa kusimamia mimi huweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na watu ninao wasimamia. Napenda tu kuoana watu wanavyo fanya kazi yao, jinsi wanavyo jipanga, jinsi wanavyo jipambanua. Kwa sababu ukisimamia mtu utaelewa hulka tofauti tofauti za watu.

Napenda mwandishi wa vitabu vya hadithi ndogo na hadithi fupi. Mwandishi huyu husimulia hadithi kwa kunafuu na hadithi hizi huwa za kusisimua na za kupendeza sana. Hadithi huu hizi huwa nzuri sana na huwa za kuhimiza pia na pia huwa na mawazo tofauti tofauti ya kuweza kuelimisha. Hadithi yenyewe mimi ninayoipenda ni hadithi njema, hadithi asu.

Kumbukumbu ya utoto ni pale tulikuwa tunakusanyika pamoja watoto, wachanga wachanga, wamajirani na pia tukicheza mipira na pia mchezo wakuruka kamba. Mchezo ambao tuliocheza ni mchezo wakuruka kamba. Niliokua nayeye ni ndugu yangu mmoja mwenye tuliachana kitambo. Kumbukumbu hii ni malumu kwa sababu nilikuwa miongoni mwa wanawake waliokuwa wakicheza kamba. Kwa sababu, hapo hivo ungechanganyika na kujiita we ni mwanamke hata kama jinsia yako ilikuwa mwanamume.

Naam natumia video kwa mawasiliano. Kwa sababu video kwa mawasiliano huwa inaonyesha mtu jinsi alivyo sura, jinsi hali yake ilipo. Vile mazingira aliyoko kwa pamoja huwa namna gani alivyo hutoa mtu vizuri kwa sababu video huwa kabisi inamtoa mtu vizuri tena sana.

Natumia kompyuta wakati ninapo weka data zangu kuweka rekodi za kazi na pia kutunza rekodi ili kesho kwa sababu kompyuta si kama akili ya binadamu akili ya binadamu huweza kusahau mapema na huweza kufanya akili mtu kusahau haraka sana. Lakini ninapo weka rekodi kwa kompyuta asubuhi yake mi ntaipata jinsi ili.

Naam natumia mitandao ya kijamii kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii mimi hupata habari na hupata taarifa za kuchangamsha. Tarifa hizi hua huniboresha hua huniangaza na pia kunifuraisha sana. Mitandao ya kijamii ninayo tumia ni kama YouTube Instagram na barua.

Nakipenda kipindi cha burudani. Kipindi ambacho hua kinafanya mtu aeze kufurai zaidi. Kipindi ambacho hua pia huwa na matangazo. Na pia hufanya mtu kuridhika zaidi na pia chaburudani. Unifanya sana kukua na fura zaidi.